Mimi hucheza na watoto mara mingi. Mimi hujipata nikicheza na watoto mara kwa mara kwa sababu watoto hupa mtu wakati mzuri wa kufikiria na wanakupa energy mzuri ndiyo maana mimi hupenda kucheza na watoto sababu hawana maneno mingi na pia kueleza mtoto kitu anasikia kwa haraka ndiyo mana mimi hupenda mara nyingi kucheza na watoto.

Mji ambao ningependa kutembelea duniani ni Atlanta Georgia, sababu Atlanta Georgia ni mji mkubwa kule marekani ni mji unaojulikana kwa mambo mingi sana, haswa kuna waigizaji kule Atlanta kuna mambo mingi ningefurahia sana wakati ninapata nafasi ya kupanda ndege na kuenda kuona Atlanta Georgia Atlanta Georgia ina historia kubwa sana, na ndio maana ningependa kuitembela nione haya mambo yote ambao yana sifa, yana sifa inayofanya Atlanta Georgia kujulikana vyema.

Data yangu nahifadhi kwenye simu sababu wakati unahifadhi unaeza kuitumia baadaye na sio kila wakati unaeza kuwa online. Ndiyo maana nahifadhi data yangu kwenye simu ili baadaye nikihitaji naweza kuitumia kuwasiliana naeza tumia kuzungumza na watu tofauti tofauti kutumia hiyo data. Tunazungumuza kwenye mtandao inanisaidia sana sana wakati nazungumuza na pia inasaidia wakati unataka kufanya researching ya mambo tofauti tofauti ndiyo maana nahifadhi data yangu.

Ndiyo nimewai kuenda maonyesho ya sanaa wakati tulienda maonyesho ya sanaa kulikuwa kulikuwa kuzuri na kulikuwa na maigizo mengi sana ambayo yalikuwa na mafunzo na kielelezo kuzuri kuhusu jamii na kuhusu maisha yetu hiyo siku kulikuwa kumeadhimishwa watu wengi sana na kulikuwa na pia viongozi wa aina mbali mbali walio jifikisha huko kujionea maonyesho ya sana na maonyesho ya sana kama mtu angeweza ni vizuri kutembea na kuona ili kupata maelezo na mafunzo mengi kwa wingi.

Ndiyo mimi hupenda kuogelea, mimi hupenda kuogelea sana. Sababu kuogelea kunafanya mwili unakuwa na kurelax na unaweza muscles pia zinaweza kuacha kuvutana. Kuogelea pia watu huchukulia kama mchezo, mchezo wa kuigiza mchezo wa kukimbizana kuogelea ni vizuri sana wakati mtu anaogelea sababu inakupa nguvu na inakupa motisha wa maisha. Inafanya unaskia kurelax na pia mawazo mengi, inasaidia kwenye mawazo kwa sababu itapunguza mawazo mengi ndio maana kuogelea ni kuzuri.

Hewa ilio kuwa leo kulimekuwa na jua tangu asubuhi. Hakujakuwa na mawingu kumekuwa na jua peke yake. Na sababu ya jua kali joto jingi sana. Na sababisha mwili. Mwili unahisi joto nyingi sana. Unapata maji inakunyiwa sana. Maji unaeka maji kwenye friji. Ili upate maji baridi ya kuinywa wakati msimu huu wa jua mtu anavaa nguo zilizo nyepesi huwezi vangu nyeusi haswa na nguo zilizo kukamba. Inatakika na navaa mi anavaa ile nguo nyepesi ambayo haishikimu miwili sipendelei sana hali hii ya jua sababu jua ni kali sana angalau kungekuwa na mawingu. Ingekua pia inasaidia ambacho nafanya sana wakati huu wajua ni kukuza mimea na maji. Hili wakati kiangazi kinapo ingia zaidi, utaheza kupata hela kwenye hayo mavuno.

Ndiyo napenda kula popcorn. Popcorn inasaidia sana kwenye mwili inoangeza fibre. Iwapo nakula popcorn. Saa zingine naikula wakati na niko free. Labda na watch movie nachukua. Masaa yangu ya ku relax pale kwenye sebuleni na naamua kuandaa popcorn. Naila kwa sababu inanisaidia kwenye mwili wangu pia inaongeza fibre. Na pia inafanya mtu ku relax kwenye akili.